Chakula nakula mara mingi sana ni githeri. Sisi kwetu tumelelewa na githeri. Githeri ni mchanganyiko wa mahindi na maharagwe. Then unaweka maji, unawekelea kwa meko, unaipea masaa mbili, inakua, imeiva, unapakua na unakula.

Mimi ningepanda sana ku mwandishi wa vitabu anayeitwa Keni Walibora. Keni Walibora ni mwandishi mzuri katika wa hizi hadithi, handithi defu na pia fupi. Ameandika kitabu ya kidagaa kimemuozea. Hiyo ndio kitabu napenda.

Mara mingi sana, nimekutoa kazi ya kunjitolea sana sana. Haswa wakati nilipomaliza shule, chuo kikuu, nilinjitolea katika hospitali moja. Kuwa nafanya kazi mahali pale, na sikuwa na lipwa hata hela kidogo.